Musafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima ni mpigie mwenye kiti barua ni muambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika 30, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio, nisikize mziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.